Ninapokutana na kazi ya dharura kazini, jambo la kwanza ninafanya ni kubaki mtulivu. Najua kuwa, kufanya kazi kwa hofu au haraka kupita kiasi kunaeza kusababisha makosa. Kwa hiyo, najIpa muda mfupi kufikiria kabla ya kuanza. Baada ya hapo, naangalia kazi yenyewe ili kuelewa ni kinachotakiwa kufanyika. Hujiuliza kazi hiyo ni ya muhimu kiasi gani na inahitajika kufanywa kwa muda gani. Hii hunisaidia kujua ni wapi nianze na nini kifanyike kwanza. Kisha naweka kipaumbele. Kazi ya dharura hupewa nafasi ya kwanza kuliko kazi nyingine zilizokuwa ninazifanya. Kama kuna kazi ambazo zinaeza kusubiri, nazisimamisha kwa muda ili nikamilishe dharura hiyo haraka. Pia, huomba msaada inapohitajika kama kazi ni kubwa au inahitajika watu zaidi, huwasiliana na wenzangu au msimamizi wangu. Kuomba msaada hunifanya nimaliza kazi kwa haraka na kwa njia bora zaidi. Wakati ninafanya kazi ya dharora, najitahidi kufanya kwa umakini, hata kama muda ni mfupi. Nahakikisha nafanya kazi kwa usahihi kadri inavyowezekana. Lengo lango ni kutatua tatizo bila kusababisha matatizo mengine. Baada ya kazi ya dharura kumalizika, narudi kwenye kazi zangu za kawaida na kuendelea kama kawaida. Pia hujifunza kutokana na hali hiyo ili nijue nifanya nini vizuri zaidi endapo dharura kama hiyo itatokea tena. Kwa ujumla, ninashugulikia kazi za dharura kwa utulivu, kupanga kipaumbele, kuomba msaada na kufanya kazi kwa makini. Njia hii hunisaidia kumaliza kazi kwa ufanisi hata wakati wa presha.

Kwa ujumla, sina matatizo kuzungumza kuhusu siasa, lakini napendea mazungumzo haya yawe ya heshima, elimu na kuelewana si ya mabishano. Napenda kuzungumza kuhusu siasa pale ambapo lengo ni kujifunza, kubadilishana mawazo na kuelewa mitazamo tofauti. Mazungumzo ya aina hii husaidia mtu kupanua uelewa wake kuhusu jamii, uongozi na maendeleo ya nchi. Hata hivyo, mimi huwa mwangalifu kuchagua wakati, mahali na watu ninaozungumza nao Kwa mazungumzo, yanaweza kusababisha migogoro au kutokuelewana Napendelea kuyaepuka au kuyapeleka kwenye mwelekeo wa heshima na utulivu Kwa kifupi, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa njia chanya ya busara na yenye kujenga bila kuumiza au kudharao maonia ya mwingine.

Sipendi kuvaa vipuli na sijawahi kuwa na hamu ya kufanya hivyo. Kwa upande wangu, ninaona kuwa kuvaa vipuli si jambo linaloendana na mtindo wangu wa maisha au haiba yangu. Napendelea muonekano wa asili na rahisi zaidi na sioni haja kuongeza urembo huo kwenye masikio yangu. Ingawa naona watu wengine wakipendeza sana wanapovaa vipuli vya dhahabu, fedha au rangi mbali mbali, mimi binafsi sijawahai kuvutiwa navyo. Wakati mwingine ninaona kuwa kuvaa vipuli kunaweza kuwa usumbufu Hasa unapofanya mazoezi au unapolala na mimi hupenda kujihisi huru wakati wote Badala ya vipuli, mimi hupendelea urembo mwingine mdogo kama saa ya mkononi Kila mtu anavionjo vyake katika urembo na kwangu mimi kutovaa vipuli kunanifanya nijihisi vizuri na mwenye amani zaidi.

Mimi binafsi napendelea zaidi kunywa chai kuliko kahawa sababu kubwa ni kwamba chai inanipa utulivu na amani moyoni Haswa ninapo ikunyo wa asubuhi na mapema kabla ya kuanza kazi zangu Napenda sana chai ya maziwa iliiyowekwa viungo kama tangawizi na mdalasini Kwa sababu inaarufu nzuri na latha ya kipeke inayo changamsha mwili wangu Ingawa najua watu wengi hupenda kahawa ili kuwapa nguvu na kuwaweka macho Mimi naona kahawa inanguvu sana kwangu, na wakati mwingine na nifanya nikose usingizi usiku. Chai ni kinywaji ambacho ninaeza kifurahia wakati wawote, iwe ni wakati wa asubuhi, mchana na marafiki, hua hata jioni nikipumzika chumbani. Pia, chai nafaida nyingi za kiafia, na inanisaidia kujisikia mwepesi siku mzima. Kwa hivyo kwangu mimi kikombe chai ya moto ndio njia ya bora zaidi ya kwanza na kumaliza siku yangu kwa furaha.

Ndiyo, mimi ninaamini kuwa, mimi ni mtu wa ubunifu sana katika maisha yangu ya kila siku. Ubunifu kwangu, siyo tu kuhusu kuchora au kutengeneza sanaa, bali ni jinsi ninavyoweza kupata suluhisho jipya kwa matatizo yanayojitokeza kazini au nyumbani. Napenda sana kutafuta njia za kipekee za kufanya mambo ili yawe rahisi na enye ufanisi zaidi. Kwa mfano, ninapopika mimi hupenda kujaribu mapishi mapya na kuchanganya viungo tofauti ili kupata ladha mpya na ya kupendeza. Pia katika muda wangu wa ziada, mimi hufurahia kuandika hadithi fupi au kupamba nyumba yangu kwa kutumia vifaa rahisi vinavyopatikana mazingira ya karibu. Ubunifu unanipa uhuru wa kueleza mawazo yangu na kunifanya nijihisi mwenye furaha na kurithika. Ninaamini kuwa kila mtu ana kiwango fulani cha ubunifu na ni muhimu sana kukikuza ili kuleta mabadiliko chanya katika ulimwengu wetu.

Ndiyo, nimeshiriki mashindano mara kadhaa katika maisha yangu, hasa nilipokuwa mwanafunzi shuleni, na kumbuka vizuri mashindano ya mbio za mita mia, nne ambapo nilijidahidi sana na kufanikiwa kupata nafasi ya pili. Ilikuwa ni uzoefu wa kusisimua sana na ulinifundisha umuhimu wa kufanya mazoezi kwa bidii na kutokata tama. Pia, nimewahi kushiregi katika mashindano ya kitalu ya kimasomo ambapo tulikuwa tukijibu maswali ya haraka kuhusu sayansi na hisabati mashindano hayo yalinisaidia kujiaminia zaidi na kujifunza jinsi ya kufanya kazi chini ya shinikizo Ninaamini kuwa mashindano ni njia nzuri ya kujipima uwezo wako na kujifunza vitu vipya kutoka kwa washirika wenzako Hata kama hupati ushindi kila mara, uzoefu unaupata ni wa thamani sana kwa maendoleo yako ya badaye. Leo hii, ninaendelea kushiriki mashindano madogo madogo kazini ili kuendelea kukuza ujuzi wangu na kuwa bora zaidi.

Kati ya kampuni nyingi za teknolojia, zilizopo duniani leo, kampuni ninayoiaminia zaidi ni Google. Sababu kuu ya kuiaminia Google ni ubunifu wao wa kila siku na jinsi wanavyo rahisisha upatikanaji wa taarifa muhimu kwa watu wa kawaida. Mimi hutumia huduma zao kila wakati, kama vile baruapepe ya Gmail kwa ajili ya mawasiliano ya kikazi na ramani za Google ninapo safiri kuenda sehemu nisizo zijua. Pia, ninaona kuwa mifumo yao ya ulinzi wa data ni imara sana. Jambo ambalo, linanipa amani ya moyo, ninapoifadhi nyaraka zangu muhimu kwenye mtandao. Ingawa kuna kampuni nyingine kama Apple au Microsoft zinazofanya vizuri, google imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku kwa muda mrefu. Ninapenda jinsi wanavyo jitahidi kuboresha teknolojia yao, ili iweza kutumiwa na kila mtu. Bila kujali kama ni mtaalamu wa kompyuta au la. Kwa ujumla, Google imedhibitisha kuwa ni mshirika wakuaminika katika ulimwengu huu wakidigitali.

Wakati wa mgogoro na mtu, hatuwa yangu ya kwanza hua ni kubaki mtulivu, badala ya kujibu kwa hasira, mimi huchukua muda wa kupumua ili kuzuhia hali kuwa mbaya zaidi. Pili, mimi huamua kusikiliza kwa makini. Ninajaribu kuelewa upande wa yule mtu mwingine na kwa nini anahisi hivyo. Mara nyingi migogoro hutokana na kutoelewana, kwa hivyo kuuliza maswali husaidia sana. Mwishowe, tunatafta suluhu ya pamoja. Mimi huzungumza kwa heshima kuhusu hisia zangu na tunajaribu kupata maelewano yanayorithisha pande zote mbili ili kudumisha husiano wetu.

Kufanya kazi na timu ya mbali, kuna hitaji mawasiliano bora na nithamu ya hali ya juu. Kwanza, mimi hutumia zana za kiteknolojia kama vile Zoom, Slack, au WhatsApp. Ili kuendelea kuwasiliana na wenzangu kila wakati. Ni muhimu kuwa na mikutano ya video mara kwa mara ili kuhakikisha kila mtu anaelewa lengo ya timu. Pili, mimi huhakikisha kuwa na ratiba iliyopangwa vizuri, kwa sababu kutukomba limbali, mimi hutua ripoti za maendeleo ya kazi yangu kwa wakati ili kujenga waminifu. Mwisho we, mimi huheshimu tofauti za kanda za muda, hizo ni time zone, na kuhakikisha kuwa ni napatikana wakati wasaaza kazi zilizo kubaliwa ili kuwasaidia wenzangu pale inapohitajika.

Naamu, mimi hupenda sana kununua vitu mtandaoni kwa sababu kadhaa. Kwanza kabisa, urahisi ni jambo muhimu sana. Naweza kuagiza bidhaa yoyote nikiwa nyumbani kwangu bila kuitaji kuenda sokoni au kwenye maduka makubwa. Jambo ambalo huniokoa muda mwingi. Pili, mtandaoni kuna wa chagua nyingi zaidi. Naweza kulinganisha bei za bidhaa kutoka kwa wauzaji tofauti kwa urahisi ili kupata ofa bora zaidi. Hata hivyo, mimi huwa mwangalifu sana, mimi husoma maoni ya wateja wengine, ili kuhakikisha kuwa muuzaji ni mwaminifu na bidhaa ni ya ubora wa juu kabla ya kufanya malipo.

Ndiyo, mimi hupenda sana muziki wa jadi kwa sababu unawakilisha utambulisho na asili ya jamii fulani. Kwanza, muziki huu una ujumbe mzito na mafunzo kuhusu maisha, maadili na historia yetu. Vyumba vya muziki vya jadi kama vile ngoma na gitaa za asili vina sauti ya kipekee ambayo huwezi kuziipata katika muziki wa kisasa. Pili, mimi huona kuwa muziki wa jadi ni njia nzuri ya kuunganisha vizazi. Unapotumiwa katika sherehe za kitamaduni au wa harusi, unaleta hisia za umoja na furaha kwa kila mtu. Hata kama muziki wa kisasa unabadilika, ni muhimu sana kuhifathi muziki wetu wa jadi ili watoto wetu waweze kuelewa utamaduni wao katika siku zijazo.

Binafsi mimi naupendelea upepo wa asili kuliko kutumia Ac kwa sababu kathaa. Kwanza upepo wa asili ni mzuri kwa afya. Unasaidia kuleta hewa safi ndani ya nyumba na kunifanya nijihisi nimechangamka zaidi. Wakati Ac mwingine hufanya hewa iwe kavu sana, jambo ambalo linaweza kusababisha mafua au kikohozi. Pili, kutumia upepo wa asili ni njia nzuri ya kutunza mazingira na kuokoa gharama za umeme, badala ya kuwasha Ac kutwa nzima, kufungua madirisha kuna ruhusu mwanga na hewa ya bure kuingia. Hata hivyo, wakati wa joto kali sana mchana, AC inaweza kusaidia kupunguza joto kwa haraka, lakini kwa ujumla, nikipata nafasi nitachagua upepo mwanana wa asili kila wakati.

Kuna sera nyingi za kampuni, lakini sera ya usawa na ujumuishaji, equality and inclusion, ndiyo ninayoiona kuwa muhimu zaidi katika mazingira ya kazi ya kisasa. Kwanza kabisa, sera hii inahakikisha kwamba kila mfanya kazi anathaminiwa bila kujali asili yake, jinsia au dini yake. Hii inajenga mazingira ya kueshimiana na kuwafanya wafanya kazi wajisikie huru kutoa mawazo yao mapia, jambo ambalo huongezo ubunifu ndani ya kampuni. Pili, sera ya usawa inasaidia kuleta haki katika kutoa fursa kama vile kupandishwa vio au mafunzo. Wakati wafanya kazi wanajua kuwa jitihada zao zitatambuliwa kwa haki, motisha yao huongezeka na kampuni hupata mafanikio makubwa zaidi. Hatimaye kampuni yenye sera imara ya usawa huvutia watu enye vipaji vingi Jambo ambalo ni muhimu kwa ukuwaji wa mudamrefu wa biashara yoyote.

Mimi kwangu huona kuwa kuwakaribisha wafanya kazi wapya ni hatua muhimu sana katika kujenga ari ya kazi na ushirikiano. Kwanza kabisa, mimi huanza kuwatambulisha kwa timu nzima, hatua hii huwasaidia kujisikia kuwa sehemu ya kampuni maramoja na kumpunguza wasiwasi wakuanza kazi mpya. Mimi ufurahia kuwaonyesha ofisi na maeneo muhimu ili wajisikie vizuri. Pili, mimi hutoa maelekezo ya wazi kuhusu majukumu yao na utamaduni wa kampuni. Ni muhimu kwa mfanya kazi mpya kuelewa kile kinacho tarajiwa kwake na pia kujua ni nani wa kuomba msaada ana pokwama. Mwishowe, mimi hujaribu kuwa na mazugumzo ya kirafiki ili kuwafanya wajisikie huru. Huwakaribisha kwa tabasamu na ukarimu huleta mwanzo mzuri ambao husababisha tija na mafanikio kwa timu nzima.

Kusema kweli, kusubiri kwenye mistari kunaweza kuwa na changamoto, lakini inatagemea na mazingira. Mara nyingi, mimi huhisi kukosa subira ikiwa mstari ni mrefu sana na unakwenda pole pole. Hasaa ninapokuwa na haraka ya kufanya mambo mengine. Hata hivyo, mimi hujaribu kutumia muda huo vizuri kwa kusikiliza muziki au kusomo habari kwenye simu yangu ili nisihisi kuchoka. Pia mimi huona kuwa kusubiri kwenye mstari ni mtihani wa uvumilivu. Inaonyesha nitamu na heshima kwa watu wengine waliofika kabla yangu. Mimi huamini kuwa ni muhimu kufuata utaratibu ili kila mtu apate huduma kwa haki. Kwa kifupi, ingawa si jambo ni nalopenda kuzahidi, mimi hujaribu kubaki mtulivu na kusubiri zamu yangu kwa heshima.

Ninapoanza siku yangu ya kazi, jambo la kwanza ninalofanya ni kupanga vipaumbele vyangu, mimi huangalia orodha yangu ya kazi na kuamua ni kazi zipi ambazo ni muhimu zaidi na zinazopaswa kukamilika haraka. Hii inanisaidia kutumia muda wangu kwa ufanisi. Pili, mimi hukagua barua pepe na ujumbe kutoka kwa wenzangu. Ni muhimu kujua ikiwa kuna mabadiliko yoyote ya dharura au tarifa mpya ambazo zinaweza kuathiri ratiba yangu ya siku hiyo. Hii inahakikisha kuwa ninaanza kazi nikiwa na habari zote muhimu. Mwishowe, mimi huandaa mazingira yangu ya kazi yawe safi na yenye utulivu. Ninaamini kuwa mazingira na nadhifu husaidia kuongeza umakini na tiza. Bada ya hapo, ninaanza kazi yangu ya kwanza nikiwa na nguvu na motishe ya kufanikiwa.

Ndiyo, mimi hupenda sana kucheza michezo ya video wakati wangu wa mapumziko kwa sababu kadha muhimu. Kwanza kabisa, michezo ya video ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, kuingia katika ulimwengu wa kidigitali, kunanisaidia kutulia na kufurahia hadithi za kusisimua na picha nzuri za michezo ya kisasa. Inanipa nafasi ya kusahau changamoto za kila siku kwa muda. Pili, michezo mingi ya video leo inahitaji fikra kutunduizi na utatuzi wa matatizo. Napenda michezo inayohitaji kupanga mikakati ili kushinda, kwani hii inanisaidia kuimarisha uwezo wangu wa kufikiri haraka na kufanya maamuzi sahihi chini ya shinikizo. Mwishowe, michezo ya video ni njia nzuri ya kuungana na marafiki. Tunacheza pamoja mtandaoni na kushindana kwa njia ya kirafiki. Jambo ambalo linaimarisha urafiki wetu licha ya umbali Kwa ujumla, ninaamini kuwa michezo ya video ni burudani yenye manufaa Ikiwa inafanywa kwa kiasi.

Leo, hali ya hewa ni nzuri sana. Kuna jua kali na mawingu kidogo angani, jambo ambalo linafanya mchana huu uwe mwangavu sana. Kuhusu jinsi ninavyojisikia, ninahisi joto kiasi, lakini kuna upepo mwanana unaovuma ambao unanituliza. Ni hali ya hewa inayochangamsha mwili na kunifanya nione kama nina nguvu nyingi za kufanya kazi zangu. Kwa sababu ya hali hii, nimevaa mavazi mepesi. Mevaa shati la mkono mifupi na suruali nyepesi ili nijihisi huru na nisione joto sana. Ninapokuwa nje. Binafsi, ninapenda sana aina ya hali hii ya hewa. Jua linanipa furaha na linaniruhusu kufanya shuguli zangu za nje bila wasiwasi wa kunyeshewa na mvua au kupata baridi kali sana. Katika hali hii ya hewa, ninataka kuenda matembezi zaidi baada ya kumaliza kazi yangu, pia ninaona ni wakati mzuri wakukaa nje na marafiki zangu na kufurahia kinywaji baridi tukiwa tunapiga hadithi.

Mimi hufuraia sana kutumia muda na marafiki zangu kwa sababu urafiki unaleta furaha na ushirikiano katika maisha yao. Kwanza kabisa, tunapenda kuenda matembezini pamoja, hasa katika maeneo ya hasili kama mbuga za wanyama ama ufukweni. Wakati ya matembezi haya, tunapata nafasi ya kupigea hadithi, kucheka na kushauriana kuhusu mambo mbalimbali ya maisha. Hii inatusaidia kuhimarisha undugu wetu na kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi Pili, mara nyingi tunakutana kwa ajili ya chakula Iwe ni kupika nyumbani au kuenda kwenye mkahawa kufurahia mlo mzuri pamoja ni utamaduni wetu muhimu Tunapenda kujaribu vyakula vipya na kusherehekea mafanikio ya kila moja wetu wetu kikiwa mezani Mwishowe, tunapenda kushiriki katika michezo au mazoezi Hii natusaidia kukana ya fienjema huku tukifurahia ushendani wa kirafiki Ninaamini kuwa kuna marafiki wema na ni hazina kubwa na kila wakati tunapokutana tunatangeneza kumbu kumbu ambazo zitadumu milele.

Wikendi ni wakati wangu muhimu wakupumzika na kurejesha nguvu baada ya wiki ndefu ya kazi. Kwanza kabisa, mara nyini mara nyingi mimi huanza wikendi yangu kwa kufanya usafi wa nyumba na kufua nguo. Hii inanisaidia kujihisi nadhifu na kuanza wiki inayofuata nikiwa na mpangilio mzuri. Baada ya hapo, mimi hupenda kuenda sokoni kununua mahitaji ya chakula cha wiki mzima. Pili, mimi hupenda kutumia mda na familia yangu au marafiki. Huu ni wakati ambao tunakutana kwa ajili ya chakula cha mchana au chajio na kupiga hadithi kuhusu mambo mbali mbali yaliotokea maishani mwetu. Wakati mwingine, tunasafiri kuenda nyumbani au kuenda sehemu mpya ili kufurahia mazingira tofauti na asi na asili. Mwishowe mimi hutumia sehemu ya weekendi yangu kujifunza kitu kipya au kusoma kitabu. Ninaamini kuwa ni muhimu kuendelea kukuza akili hata wakati wa mapumziko Hii na nifanya nijisikie mwenye tija na niko tayariel kukabiliana na majukumu ya wiki mpya kwa ari na motisha.

Kuhusu usafi wa mavazi, mimi hupendelea kufuwa nguo zanku marambile kwa wiki. Huu ni utaratibu ambao unanisaidia kwakikisha kuwa kila wakati ninanguosafi za kuvaa kazini na pia za kutumia nyumbani. Kwanza, mimi ufanya ufuliaji mkubwa siku ya jumamosi. Hii ni siku ambao ni na muda muingi. Hivyo, mimi ufua mashuka, taulo na nguozote ndio. Zinzito ambazo zimejikusanya kwa wiki nzima. Na penda kufanya hivi ya asubuhi ili nguwo zipate jua la kutosha na zikaukea haraka Pili maranyingi mimi hufanya ufuliaje mdogo katikati ya wiki labda siku ya jumatano Hapa mimi hufua nguwo nyepesi kama vila soksi au nguwa za mchezo ambazo siwezi kuziacha kwa mudamrefu bila kuzisafisha Nina amini kuwa usafi nisahemu muhimu ya maisha na kuwa nataratibu maalumu ya kufua kuna nisaidia kutunza nguwa zangu vizuri na kuwa kikisha zinadumu kwa muda mrefu. Pia inalifanya njiisi nathifu na mwenye kujiamini kila ninapotoka nji.

Kuhusu chakula cha mchana, mimi hupendelea kula milo ambaye inanipa nguvu ya kutosha kuendelea na kazi zangu bila kujifanya nijisikie mzito sana. Mara nyinki, mimi hula ugali na mboga za majani au maharage. Huo ni mulo wa kimtamaduni ambao naupenda sana kwa sababu unanishibisha vizuri na ni rahisi kuupata. Wakati mwingine, mimi huongeza kipande cha samaki au nyama ili kuupa mwili protini inayohitajika Pia kuna siku ambazo mimi hupendelea kula wali na kuku au mchuzi wa mboga mboga huu ni mlo ambao ninaeza kupata kwa haraka nikiwa kazini Ninajitahidi pia kunywa glasi ya maji au jusi ya matunda baada ya mlo wangu ili kukamilisha mlo kamili Ninaamini kuwa chakula cha mchana ni muhimu sana kwa sababu ndicho kinachochochea tija yangu kwa masaa yaliobakia mchana. Hivyo basi, mimi hujaribu kila wakati kuchagua chakula ambacho ni safi, bora na chenye virutubisho.

Kuhusu swala la picha, mimi huweka picha zangu mtandaoni mara chache sana. Ingawa mitandao ya kijamii ni sehemu nzuri ya kuungana na watu, mimi hupendelea sana faraga yangu na sijisikii vizuri kuonyesha kila sehemu ya maisha yangu kwa kila mtu. Ninapoweka picha, mara nyingi mimi hufanya hivyo wakati wa matukio muhimu ya kifamilia au nikiwa safarini sehemu mpya na nzuri. Hata hivyo, mimi huwa mwangalifu sana kuhusu nani anayeweza kuona picha hizo. Ninatumia mipangilia ya faraga ili kuhakikisha kuwa ni marafiki zangu wa karibu na ndugu zangu pekee ndio wanaweza kuziona picha inazoshiriki. Ninaamini kuwa ni muhimu kuwa na tahathari mitandaoni. Kuna hatari nyingi za picha kutumiwa vibaya, kwa hiyo mimi hupendelea kuweka picha chache tu ambazo hazitoi maelezo mengi kuhusu ninapoishi au ratiba yangu ya kila siku. Kwangu mimi, amani ya moyo na faraka ni muhimu zaidi kuliko kupata likes nyingi kutoka kwa watu nisiowajua.

Kuweka malengo ya kila mwezi ni sehemu muhimu sana ya utaratibu wangu wa kazi kwa sabubu inanisaidia kubaki na umakini na kupima maendeleo yangu. Kwanza kabisa, mimi huanza kwa kupitia mafanikio na changamoto za mwezi uliopita. Hii inanipa picha halisi ya kila kinachohitaji kuboreshwa. Baada ya hapo, mimi huandika orodha ya mambo makuu matatu ni nayotaka kukamilisha katika mwezi mpya. Nina hakikisha kuwa malengo haya ni ya kweli na yanaweza kutekelezeka ndani ya muda uliopangwa Pili, mimi hugawa kila lengo kubwa kuwa hatua ndogo ndogo za kila wiki Hii inafanya kazi ionekane kwa urahisi na inanizuia nisiwe na msongo wa mawazo Pia mimi hutumia kalenda yangu kupanga muda maalumu kwa ajili ya kila kazi ili kuhakikisha situmii muda mwingi kwenye jambo moja pekee Mwishowe, mimi hupenda kushirikisha msimamizi wangu au timu yangu kuhusu malengo yangu. Kupata maoni kutoka kwa wengine kunanisaidia kujua ikiwa niko kwenye njia sahihi na kuna nipa motisha zaidi ya kufanya kazi kwa bidii ili kufikisha malengo haya ifikapo mwisho wa mwezi huo.

Leo, ningependa kuzungumzia mchezaji bora wa mpira wa kikapu ambaye namhusudu sana naye ni Lebron James. Ninampenda Lebron kwa sababu ya uchezaji wake wa akili na ujuhudi kubwa anazozionyesha uwanjani kila wakati. Anauwezo wakipekee, wakuongoza timu na kufanya kila mchezaji alie karibu naye kuwa bora zaidi. Na kumbuka mchezo mmoja waajabu ambapo alionyesha ujasiri mkubwa kwa kufunga pointi muhimu katika sekunde za mwisho za mchezo na kuipa timu yake ushindi ambao haukutarajiwa. Huu ulikuwa wakati wakusisimua sana uliodhibitisha kwa nini yeye ni mchezaji wa kiwango cha juu duniani. Ujuzi mkubwa ni nao uona kwake ni uwezo wake wakuzuia mashambulizi na kutoa pasi za ushindi. Ananguvu nyingi na kasi ya ajabu inayomfanya awe tishio kwa wapinzani wake wote Wakati ninamwona akicheza, ninahisi hamasa kubwa na msisimko Uchezaji wake unanikumbusha kuwa kwa kufanya kazi kwa bidii na kuwa na nidhamu mtu anaweza kufikia mafanikio makubwa katika jambo lolote analolifanya.

Kuhusu kuishi siku moja bila teknolojia, ninaamini kuwa inawezekana, lakini itakuwa changamoto kubwa katika ulimwengu wa sasa. Kwanza kabisa, teknolojia imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Kwanzia kuwasiliana na ndugu zangu hadi kufanya kazi. Hata hivyo, nadhani kuwa na siku moja bila simu, kompyuta au interneti, kunaeza kuwa na faida kubwa kwa afya yangu ya akili. Ingetoa nafasi ya kipekee ya kupumzika, kutokana kelele za mitandao ya kijamii, na kuniruhusu kuungana na asili au kusoma kitabu kwa utulivu. Pili, bila teknolojia, ningepata fursa ya kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na marafiki zangu, bila usumbufu wa ujumbe zinazotumwa kila wakati. Ningetumia muda huo kufanya shughuli za kijamii au hata kufanya mazoezi ya nje. Mwishowe, ingawa maisha yangekuwa magumu kidogo kwa sababu ya kuzoea urahisi wa teknolojia ninamini kuwa siku moja mapumziko ni muhimu sana inatusaidia kurejesha umakini na kutambua mambo muhimu ya maisha ambayo wakati mwingine Tunayasahau kwa sababu ya kutumia muda mwingi kwenye vifaa vyetu vya kielektroniki.

Leo, ningependa kuzungumzia kinywaji ninacho kipenda zaidi, nacho ni juisi ya mboga mboga na matunda. Ninapenda kinywaji hiki kwa sababu ni safi, chenye afya na kinanipa nguvu nyingi mwilini. Mimi hupenda kunywa juisi hii, hasaa asubuhi baada ya kufanya mazoezi. Ni wakati mzuri sana kwa sababu mwili unahitaji virutobisho ili kuanza siku kwa ari. Nakumbuka nilianza kupenda kinywaji hiki baada ya rafiki yangu mmoja ambaye ni mtaalamu wa lishe kunielezea umuhimu wa kunywa vinywaji vya asili badala ya vile vyenye sukari nyingi. Baada ya kunywa kinywaji hiki, ninahisi mwenye kuchangamuka na mwepesi sana. Tofauti na vinywaji vingine, juisi hii hainifanyi nijisikie mchovu badaye. Ninaamini kuwa kuchagua kinywaji bora ni hatuwa kubwa kuwelekea kuwa na afya njema ya muda mrefu.

Kuhusu swala la harufu, mimi kuna harufu moja ambayo naipenda sana kuliko zote. Nayo ni harufu ya mvua inayonyesha kwenye ardhi kavu. Kitaalama, kita alamu inaitwa Petrika. Harufu hii inanifanya nijisikie mwenye amani sana na inanikumbusha nyumbani wakati wa msimu wa kilimo unapuanza. Pia, napenda sana harufu ya kahawa safi inayo chemka asubuhi. Harufu hii inanisaidia kwamka vizuri na kunipa ari ya kwanza kumajukumu yangu ya siku. Ni harufu nzito, lakini yenye kuvutia ambayo inanifanya njisikie niko tayari kukabiliana na changamotozo zote za kazi. Mwishowe, mimi upenda pia harufu ya mabuwa ya waridi ya jasmin. Hizi ni harufu nye pesi na tamu ambazo mara nyingi. Nimekua nikizipata kwenye bustani au hata kwenye marashi ninayotumia. Ninaamini kuwa harufu nzuri inawezo mkubwa kubadilisha hisia za mtu na kumfanya ajisikie mwenye furaha na utulivu wa ndani kwanzia asubuhi hadijioni.

Kuhusu suala la kazi, ninaamini kuwa kazi zote ni muhimu kwa jamii, lakini kazi ninayoithamini zaidi ni udaktari au uuguzi. Hii ni kwa sababu wataalamu hawa wanahusika moja kwa moja na kuokoa maisha ya binadamu kila siku. Ninawathamini sana kwa sababu ya kujitolea kwao na uvumilivu. Mara nyingi, wanafanya kazi kwa saa nyingi, usiku na mchana, na katika mazingira yenye msongo mkubwa wa mawazo ili kuhakikisha kuwa wagonjwa wanapata matibabu bora. Bila wao, jamii yetu ingekumbwa na machangamoto kubwa sana za kiafya, na kupoteza wapendwa wetu wengi. Pia, kazi nyingine ninayoithamini ni uialimu, walimu ndio wanaojenga misingi ya maarifa kwa vizazi vyetu vijavyo. Wanafundisha madaktari, wahandisi na viongozi wa baadae. Ninaamini kuwa jamii yenye afya njema na iliyoelimika ndio msingi wa maendeleo ya kweli duniani kote.

Kuhusu swala la runinga, mimi kuna mfereji mmoja wa TV ninaoufuata sana, nayo ni BBC Swahili. Napenda kuangalia mfereji huu kwa sababu unatoa taarifa za kuaminika kuhusu matukio yanayotokea duniani kote na pia ndani ya bara letu la Afrika. Mimi hupenda kuangalia mfereji huu hasa nyakati za jioni baada ya kumaliza kazi zangu. Ni wakati mzuri wa kupata muhtasari wa habari za siku, kuanzia maswala ya siyasa, uchumi hadi maendelea ya kijamii Luha ya kiswahili inayotumiwa, hapo ni fasaha sana, jambo ambalo linanifanya nifuraie kusikiliza na hata kujifunza maneno mapya kila siku Pia mara chache, mimi hufuata mifereji ya michezo kama Supersport, ili kuona matokeo ya timu ninazozipenda na ninaamini kuwa kuna mifereji ni maalumu unaoufuata kuna kusaidia kupata habari za yenye bogu bora na kuburudisha kwa njia unayoipenda. Kwangu mimi, runinga ni chanzo muhimu cha maarifa na burudani katika maisha yangu ya kila siku.

Katika maisha yangu ya kila siku, kuna programu kathaa ambazo ni nazitumia mara kwa mara ili kurahisisha kazi zangu na kuwasiliana na wengine. Programu ya kwanza na muhimu zaidi kwangu ni WhatsApp. Hii ndiyo njia yangu kuu ya kuwasiliana na familia, marafiki na hata wafanya kazi. Napenda urahisi wake wakutuma jumbe, picha na hata kufanya simu za video popote palipo na ni lipo duniani. Pili, mimi hutumia sana programu ya barua pepe kama Gmail. Hii ni muhimu sana kwa ajili ya mawasiliano rasmi ya kazi na kupokea tarifa mbali mbali. Pia mimi hupenda kutumia YouTube wakati wa jioni ili kujifunza vitu vipya kupitia video za mafunzo au kufurahia muziki mtulivu baada ya siku ndefu ya kazi. Mwishowe, mimi hutumia programu ya kalenda kupanga ratibayangu na kukumbushwa mambo muhimu. Bila programu hizi, maisha angu yangekua na changamoto kubwa katika kupanga muda na kuungana na watu ingine. Ninaamini kuwa teknolojia imeturaisishia mambo mengi na kutusaidia kuwa natinza zaidi kila siku.

Leo ningependa kuzungumzia majira nayopenda zaidi. Na haya ni majira ya kiangazi. Ninapenda kipindi hiki kwa sababu kuna jua jingi na hali ya hewa ni hii ni nzuri kwa ajili ya kufanya shuguli mbali mbali za nje. Nakumbuka majira haya yalinifurahisha sana mwaka uliopita tulipokwenda likizo pwani na familia yangu. Tulitumia muda mwingi kuogelea na kufurahia upepo mwanana wa bahari jambo ambalo lilifanya ni thamani sana joto la jua. Shukuli, ninazozipenda kufanya wakati huu ni pamoja ra kutembea bustanini na kukutana na marafiki kwa ajili ya mazungumzo ya nje. Wakati wa majira haya, ninahisi mchangamfu na mwenye nguvu nyingi. Hali ya hewa ikiwa angavu, inasaidia kuboresha hisia zangu na kunifanya nifurahie kila dakika ya siku. Ninaamini kuwa majira ya kiangazi ni wakati bora zaidi wa mwaka wa kuungana na asili na kufurahia uzuri wa ulimwengu wetu.

Lewa, ningependa kuzungumzia kitabu ninacho kipenda zaidi, nacho ni riwaya ya utu bora. Napenda kitabu hiki kwa sababu ni hadithi inayo fundisha maadili mema na umuhimu wa kusaidiana katika jamii. Hiki ni kitabu cha hadithi ya kusisimua ambayo inamhusu kijana mmoja mjasiri amali. Mhusika ninayempenda zaidi katika kitabu hiki ni mzee mwenye Hekima ambaye anampa kijana huyo ushauri wa jinsi ya kukabiliana na changamoto za maisha Nakumbuka nilianza kukisoma kitabu hiki baada ya mwalimu wangu wa kiswahili kunishauri nikisome ili niongeze ujuzi wangu wa lugha hakika, ningependa sana kusoma vitabu vingine vya mwandishi huyu kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kueleza mambo kwa njia inayovutia na kuelimisha Ninaamini kuwa kusomu ni njia bora ya kukuza maarifa na kuelewa tamaduni mbali mbali za ulimuengu wetu.

Ikiwa ningepata fursa ya kumpa ushauri mtu anaye anza kazi mpya leo, jambo la kwanza ningemwambia ni kuwa na nia ya dhati ya kujifunza. Siku ya kwanza kazini, zinaweza kuwa na changamoto, lakini ukiwa na unyenyekevu na utayari wa ku kuuliza maswali, utazoa mazingira haraka zaidi. Pili, ningemshauri awe muda mrefu na muaminifu. Katika ulimwengu wa kazi, uaminifu ni hazina kubwa. Mwajiri wako anahitaji kujua kuwa, anaweza kukutegemea kukamilisha majukumu yako kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Pia ni muhimu sana kujenga mahusiano mema na wafanyakazi wenzako. Ushirikiano unarahisisha kazi na kuunda mazingira ya kufurahisha. Mwishowe, ningemkumbusha asisahau kujifunza na kujitunza afya yake ya akili na mwili. Kazi ni sehemu ya maisha, lakini afya ndiyo inakuwezesha kuendelea kufanya kazi hiyo. Jifunze kusawazisha muda wa kazi na muda wa kupumzika. Ili uweze kudumu katika taaluma yako kwa muda mrefu na kwa mafanikio makubwa.

Ikiwa ningepata fursa ya kumpa mtu mwingine ushauri wa maisha, jambo muhimu zaidi ningemwambia ni kuishi maisha yake kwa ujasiri na bila hofu ya kukosea. Mara nyingi tunachelewa kufuatilia ndoto zetu kwa sababu tunaogopa watu wengine watafikiria nini, lakini ukweli ni kwamba maisha ni yako na wakati unakwenda kasi sana. Pili, ningemshauri awe na shukurani kwa mambo madogo. Katika ulimwengu huu, wenye ushindani mkubwa ni rahisi kusahau baraka tulizo nazo sasa hivi, huku tukitafuta mambo makubwa zaidi. Kujifunza kutosheka na kufurahia wakati uliopo, kunaleta amani ya moyo ambayo huwezi kuipata mahali pengine popote. Mwishowe, ningemsisitiza kuekeza katika mahusiano na watu. Mwisho wa siku, si mali au vyeo vitakavyokutupa furaha ya kweli. Bali ni upendo na ushirikiano tunaojenga na familia, marafiki na jamii inayotuzunguka. Kuwa mkarimu, samehe ya haraka inaonyesha upendo kila unapopata nafasi kwa sababu matendo haya madogo ndio yanayoacha alama ya kudumu duniani.

Chakula ninacho kipenda zaidi duniani, nacho ni pilau ya nyama ya ng'ombe. Huwa napenda sana kukila chakula hiki nyumbani, hasa wakati wa sikukuu au sherehe za kifamilia kwa sababu kinaleta watu pamoja. Kuhusu ladha yake, pilau ina ladha ya kipeke na harufu nzuri sana inayotokana na mchanganyika wa viungo asilia kama iliki, mdalasini na karafuu. Na kumbuka mara ya kwanza nilipokula chakula hiki, nilikuwa bado mdogo sana na mama yangu ndiye aliye nielezea siri ya mapishi yake bora Tangu wakati huo, kime kuwa chakula changu namba moja Mara ya mwisho nilikula pilau ilikuwa wiki iliyopita wakati wa chakula cha jioni, cha familia Kila mara ninapokula, najisikia mwenye furaha na nimeridhika sana Ninaamini kuwa chakula kizuri, si tu kwa ajili ya kubishana na kushibisha tumbo Bali nisehemu ya utamaduni na kumbu kumbu nzuri Tunazotengeneza na wapendwa wetu.

Kuhusu chakula cha kigeni nakumbuka mara ya kwanza nilipoja jaribu chakula cha kichina kinachoitwa noodles, nilivutiwa sana na jinsi wanavyotumia vijiti kulia badala ya vijiko kwa vya kawaida tunavyotumia hapa nyumbani. Mwanzoni ilikuwa ngumu sana kutumia hivyo vijiti. Lakini rafiki yangu mmoja aliyewahi kuishi huko alinifundisha kwa uvumilivu. Ladha ya chakula hicho ilikuwa ya kipekee sana kwa sababu ya viongo vyao tofauti na sosi ya soya ambayo iliongeza utamu wa ajabu. Tangu siku hiyo, nimekuwa nikipenda kujaribu vyakula mbali mbali kutoka mataifa mengine ili kujifundisha zaidi kuhusu tamaduni zao kupitia mapishi.

Kuhusu swala la unyoaji na utunzaji wa nywele, mimi hupenda kuhakikisha kuwa mwonekano wangu unakaa nadhifu wakati wote. Kwa kawaida, mimi hupenda kutunza nywele zangu angalau mara moja kwa wiki. Katika siku hiyo, mimi hutumia shampoo nzuri, kuziosha, na kisha kupaka mafuta ili zisikauke wala kukatika. Ikiwa ni swala la kwenda kwa kenyozi au kusuka, mimi hufanya hivyo mara moja kila baada ya wiki mbili au tatu. Ninaamini kuwa nywele nisehemu muhimu ya mwonekano wa mtu Hivyo ni lazima kuzifanya usafi mara kwa mara ili kuepuka matatizo kama mba au harufu mbaya Pia mimi hupenda kutumia vifaa vya asili wakati mwingine ili kuimarisha afya ya nywele zangu na kuzifanya zingae zaidi Kwangu mimi utunzaji wa nywele, si jambo la urembo tu, bali nisehemu ya usafi wa mwili kwa jumla.

Mwisha ni mwalimu mkubwa na katika safari yangu, hekima muhimu zaidi niliojifunza ni umuhimu wa kuwa na subira na kutokata tamaa. Nimegundua kuwa mambo mengi yenye thamani hayaji haraka yanahitaji muda, juhudi na uvumilivu. Hekima nyingine niliyojifunza ni kwamba kufeli si mwisho wa safari, bali ni somo la jinsi ya kufanya vizuri zaidi wakati ujao. Kila kosa nililofanya, limenifundisha jambo jipya kuhusu mimi mwenyewe na ulimwengu unaonizunguka. Pia nimejifunza umuhimu wa kuwa na shukrani kwa kila hatua ninayopiga hata kama ni ndogo. Kuwa na roho ya shukrani, kunanisaidia kubaki na furaha na amani ya moyo hata wakati wa changamoto. Ninaamini kuwa hekima hizi, zitaendelea kuniongoza, ninapozidi kukuwa na kukabiliana na mambo mapya kila siku.

Kuhusu swala la kula nje ya nyumbani, mimi hupenda sana kwenda kwenye mikahawa inayopika vyakula vya asili. Moja ya maeneo ninayoyapenda zaidi ni mkahawa wabkijamii, ulioko karibu na katikati ya mji kwa sababu mazingira yake ni tulivu na kwa chakula chao kinaladha harisi ya nyumbani. Mimi hupenda kula huko hasa nyakati za wikendi nikiwa na marafiki zangu au familia. Sababu kuuya kupenda kula nje ni kupata fursa ya kupumzika na kutozingatia mapishi kwa siku moja Pia mikahawa mingi hutoa huduma nzuri na fursa ya kuonja vyakula vipya ambavyo si rahisi kuvipika nyumbani. Hata hivyo, mimi pia hufurahia kula kwenye maeneo ya wazi kama vile bustanini ambapo unaeza kupata chakula cha haraka huku ukifurahia hewa safi Kwangu mimi kula nje ni sehemu ya kuburudika na kutengeneza kumbukumbu nzuri na watu ninaowapenda.

Kuhusu swala la kufanya mazoezi, mimi hupendelea zaidi kufanya mazoezi nyakati za asubuhi. Sababu kuu ni kwamba kufanya mazoezi asubuhi, kunanisaidia kuamsha mwili wangu na kunipa nguvu ya kutosha kukabiliana na majukumu ya siku mzima. Ninahisi kuwa nikifanya mazoezi ya asubuhi, akili yangu inakuwa changamfu zaidi na inaweza kuzingatia kazi zangu kwa ufasaha zaidi. Hata hivyo, kuna nyakati ya ambapo ratiba yangu inakuwa ngumu, hivyo ninalazimika kufanya mazoezi jioni ili kutoa msongo wa mawazo baada ya kazi ndefu. Pamoja na hayo, asubuhi bado ni wakati wangu bora kwa sababu hewa inakuwa safi na mazingira ni tulivu sana. Ninaamini kuwa jambo la muhimu si wakati bali nikuwa na nidhamu ya kufanya mazoezi mara kwa mara ili kulinda afya ya mwili na akili.

Mimi ninapenda sana kula samaki. Samaki ni miongoni mwa vyakula ninavyo vithamini zaidi kwa sababu si tu kwamba ni vitamu, bali pia ni chakula chenye afya bora sana kwa mwili wa binadamu. Mara nyingi, mimi hupendelea kula samaki wakukaanga au samaki wakupaka nazi, nikiwa na chakula kama ugali au wali. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoanza kupenda samaki, ilikuwa wakati nilipotembelea mikoa ya kanda ya ziwa ambapo samaki wanapatikana wakiwa wabichi na watamu sana. Ninaona kuwa kula samaki kunanifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu. Ingawa kuna watu wengine wanaogopa miiba ya samaki kwangu mimi hiyo ni sehemu ya uzoefu wa kufurahia mlo huo mzuri. Kwa kweli, ikiwa nitapewa nafasi ya kuchagua mlo maalum wakati wowote samaki atakua chaguo langu la kwanza.

Nilipokuwa mtoto, nilikuwa naishi maisha ya furaha sana na nilipenda kufanya mambo mengi tofauti. Kwanza kabisa, nilipenda sana kucheza nje na marafiki zangu wa mtaani. Tulikuwa tunacheza mchezo kama vile kujificha, kukimbizana, na wakati mwigine tulitengeneza magari madogo kwa kutumia nyaya na makopo. Pia, nakumbuka nilikuwa natembea sana kuenda kijijini kumtembelea nyanya yangu wakati walikizo za shule. Kijijini nilikuwa na msaidia kulisha kuku na kuchumu matunda kwenye miti Ilikuwa nifuraha kubwa kwangu kwa sababu hewa ya huko ilikuwa nzuri na chakula kilikuwa kitamu sana jioni nilipenda kukaa karibu na baba yangu ili anisomee hadithi za kale hadithi hizo zilikuwa zikitufundisha maadili mema na jinsi ya kuishi vizuri na watu wengine maisha ya utotoni ya likuwa rahisi na yaliyejaa vicheko Ninaya kumbuka sana nyakati hizo kwa sababu zilijenga msingi ya maisha yangu ya sasa.

Kushughulikia udhaifu kazini ni sehemu muhimu sana ya kukua kitaaluma. Binafsi, hatua yangu ya kwanza ni kukubali na kutambua udhaifu huu kwa unyenyekevu. Kwa mfano, hapo awali nilikuwa na changamoto ya kusimamia muda wangu vizuri. Hasaa nilipokuwa na majukumu mengi kwa wakati mmoja. Badale ya kufadhaika, niliamua kutafuta suluhisho la kudumu. Nilianza kutumia vifaa vya kidigitali kama kalenda na programu za kupanga majukumu ili kuniwezesha kuona kile kinachopaswa kukamilishwa kwanza. Pia, nimejifunza muhimu wa kusema hapana kwa majukumu ya ziada yanaoweza kuadhiri ubora wa kazi yangu ya msingi. Hii imenisaidia kuwa na nidhamu zaidi na kupunguza msongo wa mawazo kazini. Vile vile, mimi hupenda kuomba ushauri wa na maoni kutoka kwa wenzangu au wasimamizi wangu, naamini kuwa maoni ya wengine ni darasa tosha la kurekebisha pale ninapokosea. Kwa kufanya hivi, nimebadili udhaifu wangu kuwa fursa ya kujifunza ujuzi mpya. Lengo langu ni kuhakikisha kuwa kila siku ninakuwa bora kwa zaidi kulika nilivyokua jana, ili nilete tija kubwa katika kampuni yangu.

Ndiyo, nimesha waikwenda kwenye tamasha la muziki mara katha, na kila safari ilikuwa na uzoefu wakipekee sana. Nakumbuka tamasha moja kubwa nililoenda mwaka jana lilofanyika nje kwenye uwanja wa wazi. Mazingira yalikuwa yamejaa nishati, huku kukiwa na maelfu ya watu waliokuwa wamefika kusherehekea muziki na utamaduni wetu. Nilikuwa nimefurahi sana kuona wasanii mbalimbali wakitumbuiza jukwaani moja kwa moja. Kuna tofauti kubwa kati ya kusikiliza muziki kwenye simu na kuona ukitumbuizwa jukwaani sauti ya ala za muziki na msisimu kwa mashabiki wengine hufanya kila kitu kiwe cha kusisimua zaidi Tulicheza densi, tukaimba pamoja na wasanii na tukakutana na watu wapya wenye mapenzi kama yangu ya muziki vile vile, tamasha hilo lilikuwa na sehemu za kuuza vyakula vya asili na vinywaji. Jambo ambalo liliongeza ladha ya siku hiyo Kwangu mimi kuenda kwenye tamasha la muziki ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo na kujijaza furaha. Ni kumbukumbu ambazo nitazithamini daima na tayari nina mpango wa kwenda kwenye tamasha lingine mwezi ujao ili kupata burudani zaidi.

Kuzungumzia wasilisho, kwa kweli mimi huwa nahisia ya mchanganyiko kulingana na hatuwa mbalimbali za maandalizi, kabla ya kuanza wasilisho, mara nyingi mimi uhisi neva na wasiwasi kidogo. Hii ni kwa sababu ninataka kuhakikisha kuwa kila ujumbe ninao upata, unaeleweka vyema na nathira yangu na kwamba vifaa vyataka kiufundi kama vile projekta ni vinafanya kazi sawa sawa. Hata hivyo, wasilisho linapoanza na nikisha zoe ya mazingira, hizia za ujasiri, kuanza kuongezeka, ninapenda kuona watu wakivutiwa na mada yangu na kuuliza maswali yanayoonyesha kuwa wanafuatilia. Kwangu mimi, wasilisho ni fursa nzuri ya kubadilishana mawazo na kuonyesha utalamu wangu katika mada fulani. Ni wakati ambapo ninaweza kuhungana na hathira yangu kwa njia ya kipekee. Wasilisho linapomalizika mimi huisi furaha kubwa na urathi Hasa kama nimefanikiwa kufikia malengo niliojiwekea Ingawa maandalizi yanaeza kuwa na changamoto na kuchosha matokeo ya mwisho na maoni chanya kutoka kwa washiriki hunipa motisha ya kufanya vizuri zaidi wakati ujao Kwa kifupi, wasilisho ni safari ya kusisimua inayojenga uwezo wangu wa kuwasiliana kwa ufasaha.

Katika kazi yangu ya sasa nimegundua kuwa kuna stadi nyingi muhimu lakini stadi ya mawasiliano ndiyo muhimu zaidi kuliko zote. Mawasiliano bora yananiwezesha kuelezea mawazo yangu kwa ufasaha kuwelewa mahitaji ya wateja na kushirikiana vyema na wafanya kazi wenzangu. Bila mawasiliano mazuri ni raisi kutokea kwa makosa yanayoweza kuchilewesha kazi au kusababisha kutokuelewana ofisiini. Pia stadi ya utatuzi wa matatizo ni muhimu sana kila siku kazini tunakutana na changamoto mpya zinazohitaji maamuzi ya haraka na ya busara uwezo wa kuchanganua tatizo na kupata suluhisho la kudumu unanisaidia kuongeza tija na ufanisi hii inanipa ujasiri wa kukabiliana na majukumu magumu bila kukata tamaa nikijua kwamba kila changamoto ina mlango wa kutokea mwisho naamini kuwa ujuzi wakiteknolojia ni lazima katika ulimwengu wa leo kutumia programu mbalimbali za kompyuta kuna rahisisha kazi na kutunza muda kwa kuchanganya mawasiliano utatuzi wa matatizo na teknolojia ninaweza kutekeleza majukumu yangu kwa viwango vya juu study hizi sio tu zinazotusaidia kukamilisha kazi bali pia zinatujengea msingi wakua viongozi bora katika siku zijazo.

Tunda langu la kupendeza sana ni chungwa.Napenda chungwa kwa sababu lina latha ya kipekee ambayo ni mchanganyiko wa utamu na ukali kidogo. Jambo ambalo unifanya nihisi mchangamfu mara tu ninapokula. Pia, machungwa yana harufu nzuri sana inaweza kubadilisha hali yangu ya hewa na kunifanya nifurahi. Zaidi ya latha yake nzuri, machungwa ni muhimu sana kwa afya yangu kwa sababu ya vitamini C. Vitamini hii inanisaidia kuimarisha kinga yangu ya mwili na kunilinda dhidi ya magonjwa kama mafua Mimi upenda kula tunda hili moja kwa moja lakini wakati mwingine, mimi utengeneza juisi mbichi ya machungwa asubuhi ili nianze siku yangu kwa nguvu na nishati ya kutosha. Vile vile, machungwa yanapatikana kwa urahisi katika masoko yetu hapa nchini na kwa bei nafuu sana.Kila mara ninapoenda sokoni siwezi kurudi nyumbani bila kununua machungwa kwa ajili yangu na familia yangu. Ni tunda ambalo ni rafiki kwa kila mtu, kwanzia watoto hadi watu wazima.Kwa kifupi, machungwa ni tunda bora kwangu kwa sababu linachanganya tulatha nzuri, afya na upatikanaji kwa urahisi.

Kuzungumzia sanaa mimi binafsi hupenda sana kuchora na kupaka rangi. Tangu ni kiwa shuleni, kuchora ilikuwa njia yangu ya kuelezea mawazo ambayo siwezi kuyatamka kwa maneno. Ninapenda sana kuchora mandhari ya asali, kama vile milima, bahari na miti kwa kutumia penseli. Kwani inanipa utulivu mkubwa wa akili. Pia, hivi karibuni ni meanza kufurahia kupaka rangi. Kupaka rangi kuna nivutia kwa sababu ya uwezo wake wa kuleta uhai kwenye mchoro. Napenda kutumia rangi za maji kwa sababu, zinachanganya vizuri na kuunda vivuli vya kustajabisha. Kwangu mimi, sanaa ni aina fulani ya tiba, inasaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kazi na inanifundisha kuwa na subra. Hata kama mimi siyo mchoraji mtaalam, ninafurahia mchakata wa kuunda kitu kipia kutoka kwenye karatasi nye upe. Maranyngi mimi huchora mwishoni mwa wiki, nikiwa chumbani kwangu. Huku nikisikiliza muziki mwanana. Na amini kuka kila mtu anakipajicha sanaa ndani yake na kuchora ni njia bora ya kukuza ubunifu huo. Kwa ufupi sanaa ya kuchora na kupaka rangi ina nifanya ni jihisi mwenye furaha na amani.

Upangaji wa kazi ni siri kubwa ya mafanikio katika taaluma yoyote. Binafsi, mimi huanza siku yangu kwa kutengeneza orotha ya mambo ya kufanya maarufu kama to-do list. Kila asubuhi, mimi huandika majukumu yote yanayopaswa kukamilika na kishana ya weka katika makundi kulingana umuhimu na uharaka wake. Hii na inisaidia kutopoteza muda kwenye mambo yasio ya lazima. Pia, mimi hutumia teknolojia kuraisisha upangaji wangu. Ninatumia kalenda za kidigitali kuweka vikumbusho vya kumikutano na tarehe za mwisho za kuwasilisha miradi Napenda pia kutumia mbinu ya kugawanya miradi mikubwa katika vipande vidogo vidogo vina vyo tekele zeka kwa urahisi Hii inapunguza msongo wa mawazo na inanipa motisha ninapoona kila kipande kidogo kikikamilika kwa ufanisi vile vile, mimi hutenga muda maalumu kwa ajili ya kupumzika kidogo ilikuupa ubongo wangu na fasi ya kujirekebisha mwishoni, mwa kila siku mimi hupitia orotha yangu kuona ni nini nimefanikiwa na nini kinahitaji kupewa kipa umbele siku inayofuata Kwa kuwa na nidhamu hii ya upangaji, ninaeza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kuakikisha kuwa ubora wa kazi yangu unazidi kuimarika kila siku.